Aina ya mikutano ambayo napenda ni mikutano ambayo huwa haichukui muda na masaa mengi mikutano mifupi na ambayo mada yake inajulikana na pia napenda mkutano ambapo najua wale ambao wanahitajika kuhudhuria hiyo mkutano nisije nikahudhuria mkutano ambapo sihitaji kuhudhuria.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole. Mahali ambapa mimi hutumia huu mfumo, mahali ya kwanza ni kazini. Kila ninapo taka kuingia sehemu yote ofisini mwetu lazima nitumie mfumo wa usalama wa vidole. Mara ya pili ni wakati niko hospitalini na nigependa kulipia matibabu. Pia natumia huu mfumo wa usalama wa vidole.

Zoea ambalo nililo lijenga na ambalo mimi huliona nila muhimu sana maishani mwangu na ni kusema ukweli kila wakati na kila siku. Manake mtu ambaye huwa hasemi ukweli ni mtu ambaye hawezi tegemewa na mtu ambaye hawezi furahiwa na watu wengine kwenye jamii.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyubani wakati mwingi abapo usiku kazini sana sana wakati wa wikedi mimi hupata nafanya kazi ya nyubani kama vile kupika, kuosha, kufua na ata kufagia, kuadalia familia angu, chakula ni jabo ambalo huwa ininanifuraisha sana.

Chakula ambacho mimi hula maranyigi kwa mchana ni ugali, sukumawiki na nyama. Ineza kuwa ni nyama ya ngurue, nyama ya ng'ombe na hata nyama ya kodo. Chakula cha ugali ni chakula ambacho huwa kinapikwa sana sana katika familia yetu na katika inchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo inafanya ikuwe ni chakula ambazo unenza kukipata kwa njia rahisi.

Ndiyo, napenda kwenda pwani. Pwani ni mojawapo ya mahali ambapo mimi hupenda kutembelea sana sana wakati wa likizo. Kila mwaka, angalau mara moja nimefanya. Huwa nafanya juhulu za kwenda pwani, kutembea pwani. Wakati mwingine, naeza tembea pekee yangu, nikiwa na marafiki zangu, ama wakati mwingine, nikiwa hata na familia yangu.

Cha bora kwanza mba ambalo mi hulifanya kabla sijaanza kazi ni kwanza ni kupanga kazi yangu kulingana na umuhimu ama kulingana na udharula wake. Ile kazi ambayo ni ya dharula na ni ya muhimu zaidi mimi uifanya ikiwa ya kwanza ikifuatiliwa na kazi ambayo si ya dharula ama si ya muhimu zaidi.

Napenda kununua vitu katika duka la jumla manake katika duka la jumla nitapata kila kitu ambacho nataka kununua chini ya jumba moja ukuliganisha na sokoni wakati inabidi sa zingine uwende kwa duka tofauti tofauti ndiyo uweze kupata kila kitu ambacho ungependa kununua.

Kumbu kumbu ninazo mzuri ni kutoka shule ni kumbu kumbu ambazo nilizitengeneza nikiwa katika shule la upili. Mojayapo ikiwa wale marafiki ambao niliweza kukutana nao pale wengi wao wakiwa ni marafiki wangu wa kufikia hadi sasa hivi. Jambo la pili ni wakati wowote ambao wazazi wangekuja kututembelea. Ile ni siku ambayo ilikuwa inaleta furaha sana ndani ya moyo wangu.